Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu unanipa furaha na kunifanya nijisike mwenye nguvu. Ninapo kuwa uwanjani na hisi kama mawazo yote ya kawaida yanaondoka na ninazingatia tu mchezo. Mpira wa miguu hunifundisha ushirikiano, nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Pia hunisadia kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya yangu. Kila napocheza hupata na fasi ya kukutana na marafiki, kushindana kwa amani na kujenga uhusiano mzuri.